Kila mtu anafaa kwa maisha. Unastahili kujua venye. Unafaa kukaa kukarishana na watu vizuri. Ni vizuri sana. Unafaa kujua vinyo. Unastahili kuhishi na watu. Watu ni wa aina mingi sana. Unastahili kujua. Munaeza.

Marafiki wapya nawafuata kutoka kazini kwenye ninafanya kazi. Na kuna mkastoma wanakuja, hao ni marafiki wapya, tunajuana tukiuza, tunaelewana, halafu kutoka hapo tunakuwa marafiki wazuri sana kwa nini.

Unapenda kitabu gani? Kingumu au kizuri? Napenda kitabu kizuri. Hakuna mtu anapenda kitanda kingumu. Kila mtu anapenda kitanda kizuri. Kila mtu anatamani kukulalia kitanda kizuri.